Mchezo ningependa kujaribu kwa kiwango kikubu ni formula ya racing kwedesha gali la kasi kwenye uwanja lamsi wa mashidano ni mchezo unahitaji umakini ujasili na nidhamu ya hali ya juu Bali na hilo pia ningependa kujaribu saving kwenye mawibi makubwa ya baharini kunolewa na uhuru wa mawasiliyano ya moja kwa moja na nguvu ya asili michezo hii si kawaida lakini inafugua akili kuondowa hofu na kukuza ustamilifu ni doto ya aina ya maisha ya kuchagamka changamoto na kushinda mipaka ya kawaida.

Ninapokutana na tatizo kazini huwa na shugurikia kwa hatua zifuatazo Kuelewa tatizo vizuri na chukua mda kuelewa chanzo na athali zake kabla ya kuchukua hatua Kukusanya taarifa na agalia taarifa au ushahidi unaohusiana na hilo tatizo Kufikilia kimakati na dhamini suluhisho tofauti na kuchagua linawezekana zaidi Kuwasiriana ikiwa inahitajika na zungumza na wenzagu au wasimamizi ili kupata msaada au ushauri Kutelekeza suruhisho na nalitelekeza kwa umakini huku nikifuatilia kama linafanya kazi.

Kila siku mimi hutumia programu kathaza simu abazo hunilahisishia maisha na kazi zangu kwanza kabisa ni WhatsApp ambayo ni muhimu sana kwa mawasiriano ya kila siku na familia marafiki na hata kwa shghuuri za kikazi Pia natumia gmail kufuatilia balua pepe zangu lamsi na binafsi Google Chrome hunisaidia kufanya utafiti au kusoma habari mpya mtadaoni Kwa upade wa brudani na kujifunza youtube ni programu unayotebeleana mara kwa mara kutazama video zenye elimu au vichekesho.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu, kwa sababu ni msingi wa uhusiano wowote imara imara iwe ni wakirafiki, kifamilia au kikazi. Ninaheshimu sana watu wanaoweza kusema ukweli hata kama si rahisi kwao, hilo linaonyesha kuwa wajali wanajali maadili na wanadhani uwazi bali na uaminifu Napenda watu wenye heshima. Heshima inaonekana katika jinsi mtu anavyoongea kusikiliza na kutenda bila kutharisha wengine tabia hii huleta mazingira mazuri ya kuwasiliana na kufikiriana. Pia ninavutiwa na watu wenye huruma wale wanawajiri hisia za wengine.

Chakula nina chakula mara nyingi mchana ni wali na maharagwe. Iki ni chakula cha kawaida lakini chenye thamani kubwa kiafya kwa upande wa lishe. Wali hutoa nishati kupitia waga huku maharagwe yakitoa plotini nyingi za zinazosaidia katika kujenga mwili. Ninakipenda kwa sababu kinashibisha na hunipa ngufu ya kuendelea na shughuli za siku. Wakati mwingine hubadilisha aina ya chakula kwa kuogeza mboga za majani, nyama au samaki, hasa iwapo vinapatikana mboga husaidia kupata vitamini na madini muhimu kwa mwili.

Napanga kazi zagu kwa kutumia orotha ya majukumu ambayo huandikwa kila siku wa asubuhi na usiku kabla ya kulala Kwanza huandika kazi zote zinazotakiwa kufanya Kisha nazipaga kulingana na muhimu na haraka wake kazi zilizo muhimu zaidi hupewa kipaumbele cha juu ili nizikamilishe mapema kabla ya kushughulikia kazi ndogo ndogo Mara nyigine hutumia kalenda ya simu ya au programu kama google kalenda ili kuweka ratiba ya mikutano au kazi maalum zenye muda maalum.

Wakati wa mapumziko kazini huo natumia muda huo kupumzisha akili na mwili Mara nyingi hunitembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi ya kunyosha viungo o Hasa kama nimekua nikikaa muda mrefu wakati mwingine hupenda kusikiliza muziki wa utulivu wa ukusoma kitu kizuri kama makala fupi au kitabu kama niko na wenzagu tunaeza kuzugumza kwa kifupi kuhusu mambo ya kawaida au kucheka pamoja ili kupunguzo masomo ya kazi pia napenda kunywa maji au chai chakula matunda au vitafunwa vyepesi.

Ninapeda mkate wa kisukali kwa sababu una mchaganiko, mzuli wa ratha tamu na mgumu kidogo wagozi naofanya kila mlisho. Kuwa wa kufurahisha gozi yake, huwa kipsi na dani yake layini na enye, unyevu wa kutosha ajabu. Ninaofanya mkate kufaa kwa kila aina ya kachumbali au jam, mkate wa maziwa ni miongoni mwa aina zinazopetelea sana kwa sababu una harufu nzuri na ladha tamu kidogo inayobeba kumbukumbu za nyumbani au utulivu wa familia.

Mimi binafsi napenda shati zaidi kuliko tishati kwa sababu Shati linamuonekano rasmi na linapendeza zaidi Hasa wakati wa kazi au mikutano shati hutoa hisia ya heshima na kinaonyesha mtu anaagalia vizuri Jambo ambalo linapoongezwa umuhimu katika mazingira ya kitaalamu pia shati linaweza kuvaliwa na suruali au koti hivyo linaweza kutumika kwa matukio mbalimbali kutokana kazini au hafla za kijamii Kwa upande mwingine tishati ni rahisi na za starehe Zaidi hasa wakati wa mapumziko wa au shughuli za kila siku ni mzuri kwa hali za kawaida.

Mchezo wangu ninaoupenda katika olimpiki ni mbio za mita one hundred huu ni mchezo wa mbio za mwendo mfupi ambao unahitaji kasi kubwa sana Ukaminifu na nguvu za mwili napenda mbio hizi kwa sababu ni haraka zenye msisimuko mkubwa na kila sekunde inahesabiwa kwa makini sana ni aina ya michezo inayowaletea pamoja wanariadha kutoka duniani kote na ushindani hua mkali sana Pia mbio za mita one hundred zinaonyesha uzuzu wa moyo ujasiri na nidhamu ya mazoezi.

Katika kujega mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine Mimi huwanza kwa kuonyesha hesima na usikivu mkubwa kwa maoni na mawazo yao Najitahidi kuwasiliana kwa uwazi na kuwa njia ya heshima ili kuodoa migogiro isio na ya razima na kukaza mazingira ya kazi yenye ushirikio na pia ninaamini kuwa kujega imani na jabo muhimu sana Hivyo huwa nawekea ahadi ninazo zitoa na kuhakikisha nitatelekeza kwa wakati. Natumia pia furusa ya mazugumzo ya kawaida kama vikao vya. Kibiashara mapumziko ya pamoja.

Ninapenda kupanda milima sana kwa sababu ni shuguli inayochanganya mazoezi ya mwili na utulivu wa akili. Kupanda milima kunanipa nafasi ya kuondoka kwenye msogamano wa maisha ya kila siku na kuungana na asili kwa undani zaidi. Katika mlima unakutana na changamoto za kimwili, kama kupanda njia gumu, lakini pia unapata nafasi ya kufikiria na kutafakari mau ya maisha kwa utulivu. Kupanda milima kuna nifunza uvumulilivu kupanga mikakati na jinsi ya kushida off out chagamoto. Zinazotopokeza pia madhari mzuri ya hewa safi uongezwa furaha na nguvu ya kuuendelea.

Nina pebda aina balibali za filamu lakini hasana pendelea za filamu za hadithi za kweli ni na zile za kusisimua kama filamu za adventure au thriller Filamu za hadithi za kweli hunitia moyo na kunifanya nifikirie mambo ya maisha kwa ndani zaidi Hasana ni nazo ni zinapochuguza hisia za binadamu mahusia na chagamoto za maisha napenda pia kuona filamu ambazo zinanifudisha kitu kipia au zinazo onyesha tamaduni tofauti kwani na peda kujifunza kupitia burudani.

Kuhimiza ushirikano katika timu ya muhimu sana kwa mafanikio ya kazi na mazigira mazuri ya kufanya kazi kwanza napedelea kuanzisha mawasiriaona ya wazi na ya heshima kati ya wanatimu wote ili kila mtu ajisikia uhuru kutoa maoni yake bila woga na wakukosolewa Ninaamini kuwe kila mtu ana macho wake wakipekee Hivyo kuhamisha kuheshimiana na kusikilizana kuna saidia kuondoa migogoro na kukuza ushirikiano mzuri.

Ndiyo napenda sana kuoga kwa maji ya moto kwa sababu kuna nifanya nijisikie safi na kupumzika baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi maji ya moto husaidia kupuguza uchofu wa misuri na pia kunifanya nijisikie vizuri kihisia hali ya joto ya maji uguza ngozi. Kwa upole na ni rahisi zaidi kuondoa uchafu na jasho ya maji ya moto kuliko maji baridi pia kuoga kwa maji ya moto Kuna nipa fursa na kutafakali na kupanga mawazo yangu kwa utulivu kabla ya kuanza au kumaliza siku.

Kinachonifanya nifurahi sana nipale ninapokua kwa watu wazuri karibu yangu familia marafiki na watu ambao ninaweza kuzungumza nao kwa uhuru na kunifurahia maisha pamoja furaha yangu huletwa na mambo madogo madogo kama kuamka asubuhi na mwelekeo mzuri kusikiliza muziki ninayopenda na kufanya mambo ambayo ya nanifanya nijisikie na kuwa na maana Pia kufanikisha malengo yangu hata yale madogo madogo kunanifanya nijisikie furaha kubwa maana ni ishara ya maendeleo na mafanikio napenda pia wakati wa kupumzika.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo wangu wa kuwasiliana vizuri na watu kutoka asili tofauti Naweza kuelewa hisia zao kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusaidia kutatua migogoro kwa mazugumzo ya heshima na kuelewa Pia ni na kipaji cha kujifunza haraka na kutumia maharifa mapia katika hali halisi jambo linalo Nisa uhodari wa kufanikisha kazi ya ubunifu na ufanisi Zaidi ya hayo ni na nguvu ya kusikiza kwa marafiki ambao ninasaidia kuwelewa vizuri mahitaji na matarajio ya watu wengine Hii inaleta uhusiano mzuri kazini na katika maisha ya kila singa.

Mimi huwosha nguo angalau mara mbili hadi tatu kwa wiki Hii hutegemea sana idadi ya nguo zilisofua na za shughuli za siku hizo Kwa kawaida nikipata nguo nyingi za kuchafu na nikiwa na shuguri nyingi za nje huongeza mara ya kuwosha ili nguo isipote na ziwe safi kila wakati pia na pedelewe kuwosha guo nyepesi na zile za kawaida mara nyingi zaidi kuliko nguo nzito kama nguo ya kazi au guo za michezo ambazo Hupaswa kuoshwa kwa tahadhali zaidi Kwa ujumla kuosha nguo mara kwa kadha kwa wiki kuna saidia kuweka nguo safi na kuzuia harufu mbaya au magonjwa yanayokutana na nguo chafu.